Mara nyingi asubuhi, mimi huwa nakula mayai, mkate, chai ya maziwa. Hiyo ndo mara nyingi, huwa na hicho ndio huwa nakunywa asubuhi, huwa nakula mayai kila asubui. Napenda mayai sana kwa hivo huwa nakula mayai kila asubuhi.

Ndiyo, huwa natumia video kwa mawasiliano, kwa familia yangu, kwa bwanangu, kwa marafiki zangu. Ndiyo, kwa wakati ambao tuko mbali kiasi na wao, mimi huwa napenda kutumia video kuwaona. Vile wanaendelea vile wako.